Mimi sina mengi la kusema lakini kama ni ushauri naeza ambia msee afanye kitu ile anaona ye inamsaidia na asifwate mambo ya watu uweze kujisikiliza we mwenyewe na pia uweze kukuwa na jinsi ya kuweza kutumia akili kuwa mtu binafsi lakini ushauri ni peleka maisha pole pole ivyo ndo naeza sema.

Ili mimi niweze kushirikiana na watu vizuri kazini Mimi huwa wanapenda kuwasiliana na wao ama kuongea nao vizuri na uwazi Pia wanapenda kusikiliza maoni yenye wanatoa pia kwa sababu pia inaeza kuwa ya maana Pia mimi huwa nakuanga tayari kusaidia pali ninapo nahitajika na pia napenda kila mtu aweze kufanya kila kila kitu anataka.

Ndiyo Mimi huwa napenda kutumia ramani ama gps kwa sababu zote huwa rahisi kutumia na pia ni japo ambalo zinasaidia mtu kufika kwa uraisi Ndiyo Mimi wanapenda kutumia ramani ama gps kwa sababu zote uwa raisi kutumia na pia ni japo ambalo zinasaidia mtu kufika kwa huraisi Pia mimi gps uwa nisaidia sana sana kuhuka na kupotea.

Kura mbaka nipige kwa sababu mi ni mkenya mzalendo na pia napiga kura kwa sababu watu wengi ambao wako uongozini si wale watu mi natarajia wakuwe hapo Sa minatarajia kubadilisha iyo Ndio maanake nilichukua kura na mbaka pia niende kupiga ili niweze kutuoa wale watu hawatusaidii nchini.

Kazi ya ushirikiano na wengine mi hupenda kuifanya tukiwa tumetulia. Alafu pia huwa napenda kila mtu aweze kutoa mauni yake vile anavyotaka, kila mtu aweze kuzungumza, kila mtu apewe heshima yake na maoni yake kuwa ipatiwe heshima kwa jambo lolote atakalosema.

Mi kitu ya kwanza, mimi huhifadhi do mali muhimu sana. Sana sana mpenda kwa kwa benki, ama nipange bajeti yangu mapema na kutenga kiasi cha akiba cha muezi. Pia hupunguza matumizi mingi mingi ya siyo na lazima na kuhakikisha natumia pesa kwa mambo muhimu tu, si mambo ya kioholelaholela.

Mimi huvaa miwani sana sana wakati kuna jua Kwa sababu wakati kuna jua huwa siwezi kuona vizuri Kwa sababu ya makali yenyewe yaliopo jua huwa kali kila wakati sa huwa inanihitaji nivae miwani zangu na pia kuna miwani kadhaa ama pia nikienda kuongelea pia mpaka ntavaa tu miwani.

Tuseme kwa kiasi fuani, ningependa kurudi ujana. Kwa sababu ilikuwa inanifunza vitu mingi. Pia ujana una changamoto zake za juu na chini. Na pia ni muda uko na uhuru, kuna furaha nyingi. Ilikua kipindi cha kujifunza sana na kufanya makosa bila pressure kubwa, lakini mambo mingi ni kurekebisha na kuendelea.

Ninawainisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi Kwa kupanga muda yangu vile ambayo unafaa na pia wakati mingi miwa wanayeka mipaka kati ya muda wa kazi na muda wa kupumzika ili pia niweze kufanya vitu zingine na pia nisuwe na msongo mingi wa mawazo Pia mina jitahidi kutenga muda wa familia, marafiki na shuguli zingine.

Mimi katika mtandao sijazoea kukaa sana hivyo Mimi huwa natumia muda mwingine moja ama mbili kulingana na kazi nafanya kama niko nafanya kazi ya online nawezakatumia dakika mingi sana kama tu saa tatu ama nne lakini kama ni kuangalia tu vidokezo na kujiburudisha pengine lisali moja tu inayonitosha.

Mimi uzoefu wa kazi ulio nizifundisha zaidi, uzoefu wa kufanya kazi kwa timu, enye watu ambawo na miradi na changamoto za maana. Pia za zingine kupitia hiyo miradi najifunza umuhimu wa mawasiliano mazuri, uvumilivu, na pia vile unaweza shirikiana na watu kwa jumla katika jamii.

Mimi katika jamii huwa nashiriki vitu mingi Kwanza tuko wengi mimi katika jamii huwa nashiriki kuelimisha vijana wadogo jinsi ambavyo ya kuishi venye mtu anaezafanya vitu jinsi ya kujikiri kama binadamu na jinsi unavyoishi pekee yako na kila mtu anaishi vizuri pia kila mtu anafanya kazi yake.

Mi napenda kusoma gazeti kama nimetulia na gazeti huwa nanunua kwenye barabara au kwenye duka na pia napenda kusoma mbabari mtandaoni kwa tovuti kadhaa kama ya instagram twitter telegram na pia kwenye tovuti au habari za radio pia napenda kusikilizia habari hapo.

Mimi kwa jinsi ninavyopenda kuandika, napenda kuandika na kompyuta Lakini napenda kuandika na kalamu kwa sababu nikiwa mdogo hiyo ndo nilianza nayo sana sana kwa mkono Lakini pia kompyuta pia ni rahisi na inasaidia na inafanya watu waweze kutumia mambo yao vizuri na yakiteknolojia.

Mandhari mzuri nimewahi ni ile kando ya bahari wakati wa alfajiri hapo mjini jioni kulikuwa na machweo ya kajua kando ya bahari na rangi ya anga kuna venye ilikuwa imebadilika kutoka kwa chungwa hadi ikakuwa zambarau na ilikuwa ya kuvutia sana Pia mimi hupenda zile mandhari za mlima hivi na kadha wa kadha.

Ndio napenda hesabu kwa sababu inasaidia mtu kutatua mambo mengi duniani na pia hesabu ni lugha ama ni ambayo inafunzwo, ni somo ambayo kila mtu mpaka akuwe anajua Kwa sababu hesabu ni kitu ambayo inatumika kwa kila siku kwa dunia hakuna mahali unaezafanya kitu bila hesabu isipokuwa tu pengine kuchota maji.

Mara nyingi kwanza nikiamka asubuhi mi huanza huenda naoga Halafu nakuja pengine naenda mazoezi kwanza Halafu nije sasa ndo nipike staftahi, uji hapo na mandazi Halafu nielekee kazi hapo nikishaa shiba na vitu hizi hunisaidia ili mwili zibaki na nguvu.

Mimi hali ya hewa yenye napenda tuseme ni hali ya hewa ambayo iko na jua kidogo na upepo mwororo Hali kama hii hii huwa inanifanyanga niskie tu fiti na pia rafiki kwa shughuli za nje kama kutembea au kufanya mazoezi Pia napenda siku zina mvua lakini ile mvua ya rasharasha kidogo isikuwe mingi kwa sababu inaele.

Yaina ya wazoezi nafanya ni mazoezi ya kukimbia na kuenda gym. Pia huwa nafanya kawa mara nne ama mara tano hivi kwa wiki. Alafu nachukua wakati wa kupumzika kiasi. Akati ninaopenda kufanya mazoezi sana sana ni wakati wa asubuhi na wakati nafanya mazoezi huwa nahisi mwenye nguvu wa kiasili na mwenye.

Mimi huwa na wazee wangu tuna uhusiano mzuri wazee hawa sana sana tunapatanga kwa kijiji ambapo tunaenda kuchukua mawaidha kutoka kwao ili tuweze kujua ni namna gani tunafaa kuendelea na jamii kusonga mbele pia wazee hawa tunawapanga heshima yao wanayotarajia kwa sababu ni wale wazee wakongwe kwa.

Mimi kukuanza napenda historia na mahali pa historia ningependa kutembelea ni pale fort tenan na fort jesus ambapo wapochugisi waliweza kufika pia ningetaka kuenda ujarimani nitembe niangalie viungo viyauko maji pia na ujerumani pia una utamaduni na historia mingi wakipekee.

Heri mimi niweze kuongeza uzalishaji wangu kazini sana sana Mimu huwa napanga kazi yangu mapema Alafu natoa kipaombele kwa yale muhimu zaidi Pia mimi hupenda kuweka muda wangu wa kupumzita ili niweze kuupikwa na kuchoka na kuboresha umakini Mimi huwa natumia zana za kiteknolojia zinazosaidia mtu kuweza kufanya kazi yake kwa urahisi.

Na penda kuenda madukani sana asubuhi au jioni kabisa sababu hapo ndo wakati ya kunanga wasee inje na pia unapatanga ni rahisi kufanga manunuzi kwa utulivu Pia napenda kuenda wakati ambao ni ninamuda wa kutosha ili nisiharakishe Pia kuna wadenaga madukani wakati hunisahidia kupanga vitu vyangu vya nyumba.

Tabio ninayopenda kwa watu sana sana ni watu walio na heshima, watu wanaonaupendo, wanaopenda kuishi kwa amani, na pia napenda watu ambao wanasaidia wengine, na pia watu wanajali majitihadi kuwa wema. Tabia hizi pia huwa zinafanyanga msee pia kuwa na mazungumzo, pia ukue na mashiriko mema na watu.

Kabla mchana iende kuisha huwa inanipata saa zingine nikiwa kazi na pia huwa inakuwa kuwa masaa ya hapo saa saba, saa nane Alafu nitoke kazi saa kumi, ili niendelee kuenda nyumbani, nipumzike na pia ka kuna sherehe za jioni mi huwa sipendi kufanya sana sana kwa sababu nakuwanga nishachoka na mi nikienda kulala napenda kujiandaa kukuwa nimeshiba na nimelala kama nimeoga vizuri.

Kwa kweli mimi mahali pa ibada nilikuwa naenda kitambo mara kadha nilikuwa naenda kila jumapili lakini siku izi sijakuwa nikienda hivo sana nikikuwa nikika kwa nyumba nikifanya mtu zingina lakini nataka nijitaidi kuwa mwaka ujao nitaeza kuenda mahali pa kanisa kama mahali mara mbili tatu nne hivi.